Na napenda kuwa mahali tulivu, safi na penye amani. Napenda sehemu ambazo zina mandhari ya asili kama miti, maji au upepo mwanana. Mahali ambapo naweza kutafakari au kupata mawazo mapya. Pia napenda mazingira yenye watu, watu wachache lakini wenye mazungumzo ya maana si kelele nyingi. Kwa kifupi napendelea sehemu zenye utulivu na hali ya kuleta msukumo wa ndani.

Napenda keki ya chocolate zaidi, ladha yake ni tamu lakini si kali na ina ule mchanganyiko wa unyevu nyevu na harufu ya kuvutia. Pia napenda black forest kwa sababu ina chocolate, matunda na krimu. Kila kipande kinakuwa na ladha kamili. Kwa kifupi keki zenye ladha za chokoleti au matunda laini, ndizo napendelea zaidi.